Unangoja barua bebe pepe mara ngapi kwa siku? Huwa nangoja barua pepe mara nne kwa siku kwa sababu huwa natuma barua pepe juu ya biashara kuwasalimia marafiki na watu wengine hili kungojea majibu pia kwa hiyo hiyo barua pepe. Barua pepe ni njia mojawapo muhimu sana ya kuwasiliana kwa jamaa na marafiki, walioko mbali na karibu na wewe.

Niambie kuhusu filamu yako unayoipenda zaidi. Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu kuhusu harusi. Filamu ya harusi huwa inanifurahisha sana kwa sababu inanifundisha mambo muhimu kuhusu kuishi na familia. Filamu hii nilielezewa kuhusu hii filamu na mke wangu. Ningependa sana kuiona hii filamu tena.

Unasomea wapi habari mtandaoni? Mimi huwa nasomea kwenye mtandao wa Facebook, mtandao wa Twitter na mtandao wa Instagram. Habari hizi huwa zinanisaidia sana kujua jinsi matukio yanavyo endelea humu nchini na vilevile nchi mzima na dunia mzima.

Unapenda kutembea wapi mimi hupenda kutembea mchini ambapo mazingira ni safi. Sehemu iliyo na mazingira safi huakikisha kwamba mtu ana avya nzuri. Michini mtu unaweza ona viumba vya hali ya juu. Pia mtu unaeza hona magari ambayo hujawai yaona penye unaishi.

Unashughulikia muda vipi kazini? Mimi huwa nashugulikia muda kwa kutumia ratiba. Kuna ratiba ambao nimeitengeneza ambao huwanaifuata tukio kuelekea tukio lingine. Ratiba hii husaidia sana kushughulikia muda kwa njia nzuri. Nisipotumia ratiba muda utakuwa umeisha bila hata kufanya kazi iliyokusudiwa kufanywa katika hiyo siku au katika huo muda.

Unaoga mara ngapi kwa siku? Mimi huwa naoga mara mbili kwa siku. Ninapotoka asubuhi kuelekea kazini na jioni ninapokuwa nimerudi kutoka kazini. Huwa naeka usafi wa mwili mbele kwa sababu najua kwamba mwili uliyo mchafu ni rahisi sana kupata magonjwa ambayo yanaletwa kutokana na uchafu. Kwa hivo itafaa kama sisi wanadamu tuhakikishe kwamba tumeifanya mili yetu kuwa safi.

Una jistawisha vipi wakati wa likizo, wakati walikizo mimi utumia huo muda kuwatembelea jamaa na marafiki zangu ninapo watembelea tutakuwa tumeshauriana na wao juu ya mambo muhimu sana maishani. Unapotangamana na familia na marafiki utakua umejifunza mambo mingi ya kukuendeleza kama wewe binadamu.

Chakura gani unacho kipenda saidi? Chakura ninacho penda saidi ni wali na nyama. Chakura hiki huwa kinakuwa na radha tamu sana kwangu. Ninapoenda kwenye mukahawa hiki ndio chakura huwa ninaagiza. Ninapo kuwa kwangu hiki ndiko chakura ambacho wanapenda sana kukipika. Ninapo kura hiki chakura uwa ninaisi vizuli sana.